Napendelea mfano wa simu wa Android. Kwanini? Ni rahisi kutumia, naruhusu kubadilishana mipangilio kulingana na mahitaji ya mtumiaji, pia inapatikana kwa simu nyingi za bei tofauti, ina ono na programu nyingi za kazi na burudani, pia ni rahisi na ya maana sana na manufaa.

Timu yangu mpendwa ni Manchester United na mchezaji naependa zaidi ni Bruno Fernandez, miongoni wa wachezaji wengine. Kutokana na ujuzi wake na mchango wake mkubwa uwanjani, kila kati timu inaposhinda najihisi furaha, kiburi na furaha kubwa kuona timu inapofanya vizuri. Nimependa timu hii tangu utotoni kuanzia miaka kumi.

Ndio, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwa nini, hunisaidia kujifunza mambo mpya na kuboresha ujuzi, hufanya kazi iwe rahisi na ya haraka, hunifanya nibaki na taarifa za kisasa, pia hunipa fursa mpya hasa kwenye kazi za mtandaoni na teknolojia ya AI. Nami, napenda teknoloji ya sana.

Napenda kuenda maktabani mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kuenda huko kwa sababu kusoma na kufanya utafiti, kupata utulivu wa kuzingatia, kuongeza maarifa na ujuzi, pia kujidana na kazi au mtihani. Maktaba hunisaidia kuwa na nidhamu na hata umakini nzuri.

Kila jioni kabla ya kulala, nafanya mambo yanayo nisaidia kutulia na kujiandaa kwa usingizi. Kwa kawaida, ninangalia ujumbe muhimu au mipango ya siku ninayofuata, ninasoma kidogo au kusikiliza muziku wa taratibu, ninatafakari siku yangu na kujipanga kwa kesho, pia ninaepuka kutumia simu sana ili macho na akili zipumzike.

Ndiyo napendelea kula popcorn, hasa wakati wa kuangalia filamu au video, mikutano midogo ya familia au marafiki, kutaka kufwana rahisi na cha haraka, napenda popcorn kwa sababu ni nyepesi, yenye ladha nzuri na haina utata wingi.